Mkate ni naopendelea zaidi ni mkate laini wa kawaida unaookwa vizuri, wenye harufu nzuri na ladha inayokaa mdomoni bila kuwa mzito. Napenda mkate ambao unapoushika unahisi ulaini wake na unapouuma hauhitaji nguvu nyingi. Mkate wa aina hii hunikumbusha maisha ya kila siku ya nyumbani, hasaa asubuhi watu wanapokaa pamoja kabla ya kuanza shughuli zao. Kuna kitu cha kutuliza sana kuhusu mkate wa kawaida ambao haujapambwa sana lakini unaladha halisi. Kinachonivutia zaidi kwa mkate huu ni urahisi wake. Unaweza kuula peke yake au ukaunganisha na kitu chochote unachopenda. Asubuhi, unaweza kuula ukiwa na chai ya moto, mchana ukaula kama vitafunio au hata jioni ukiwa na njaa kidogo. Mkate huu hauna mambo mengi lakini bado unatosheleza. Ni mkate unaendana na nyakati nyingi na hali tofauti za siku. Napenda pia mkate ambao haukauki haraka. Mkate mzuri kwangu ni ule unaobaki laini hata baada ya muda. Ukikaa kidogo bado unaweza kuula bila kuhisi kama unakula kitu kigumu. Hii hunifanya nijisikie kama mkate umeandaliwa kwa umakini na kwa nia ya kumfurahisha anayekula. Harufu yake pia ni muhimu sana. Mkate ukiwa na harufu nzuri hata kabla ya kuonja, tayari unajua utafurahia. Mkate ninaopenda zaidi, hunikumbusha nyakati fulani za maisha. Kuna kumbukumbu za utoto wakati wa mapumziko ya shule au wakati wa kukaa na familia. Mara nyingi, mkate huleta watu pamoja bila hata kupanga. Mtu anaweza kuleta mkate mezani, wengine wakaongezea, halafu mazungumzo yakaanza pole pole. Kwa njia hiyo, mkate sio chakula tu, bali ni sehemu ya mahusiano na ukaribu. Sipendi sana mkate wenye ladha nzito au uliobadilishwa sana Napendelea ule rahisi, unaoeleweka na unaounipa ladha ya kweli ya mkate Mkate ambao haujaribu kuwa kitu kingine, bali unabaki kuwa mkate tu huo unatosha kuniridhisha. Ladha yake inapaswa kuwa ya wastani sio tamu kupita kiasi wala kukosa ladha kabisa. Kuna pia jambo la maana, mkate unavyokatwa na kuhifadhiwa. Mkate mzuri unapokatwa haupasuki ovyo na unapohifadhiwa bado unadumisha hali yake. Hilo hunifanya niheshimu mkate kama chakula ambacho kimetengenezwa kwa juhudi. Kila kipande kinakuwa na maana na hutaki kupoteza hata kidogo. Kwa ujumla, mkate ninaoupenda ni ule wa kawaida, laini wenye ladha na harufu ya kuvutia, ni mkate unaoendana na maisha ya kila siku na hali mbali mbali. Hunipa hisia ya utulivu, urahisi na kuridhika. Kwa namna fulani, mkate huo huwakilisha maisha yenyewe rahisi, lakini yenye thamani kubwa.

Chakula ninachopenda zaidi ni kile cha kawaida, chenye ladha ya asili, na kinachofanya mtu ajisikie anaridhika baada ya kula. Sijawahi kuwa mtu wa kula vyakula vya gharama kubwa kila mara, bali napenda chakula chi kinachokamilisha hisia ya nyumba na utulivu. Kwa hivyo, chakula ninachopenda zaidi ni ugali na nyama ya kukaanga au nyama ya kuchemsha, pamoja na mboga safi za majani. Hiki ni chakula kinachonipa nguvu na pia kinanifanya nihisi kama niko nyumbani, hata ni kipo ni mbali sana na nyumbani. Ugali ni chakula kinachofaa kwa sababu ni rahisi, kinatosha na kinaendana na chochote. Unaweza kula na mboga, samaki, nyama au hata maharage. Kwa kawaida, ugali huleta hisia ya kuridhika kwa sababu ni chakula cha msingi na kinachojaza tumbo. Pia ni chakula ambacho kilikuwa sehemu ya maisha yangu ya utoto na mara nyingi ninapokikula nahisi kumbukumbu za nyumbani ni chakula kinachonipa nguvu ya kufanya kazi na si rahisi kukosa Nyama ya kukaanga au kuchemsha ni kitu kingine ninachopenda sana Si lazima iwe ya kifahari, bali iwe ya kawaida lakini imeandaliwa vizuri Nyama ya kukaanga inakuwa na harufu nzuri na ladha ya kuvutia hasa ukila na ugali na mboga Nyama ya kuchemsha pia ina mvuto wake. Hasa ikiwa imeiva vizuri na inaladha ya asili. Kwa pamoja na ugali, chakula hiki kinakamilisha mlo na kunifanya nijisikie nimeshika imani ya chakula. Mboga safi za majani ni muhimu sana kwangu. Napenda mboga ambazo hazijapikwa sana lakini zimeiva vya kutosha. Hii hunipa ladha nzuri na pia afya. Mboga kama kunde, kunde wa majani, mchicha na kunde wa majani, zinaladha nzuri na zinatoa nguvu. Kupata mboga safi, pia kunanifanya nijisikie kuwa na mtazamo mzuri wa maisha kwa sababu zinanikumbusha umuhimu wa kula chakula chenye virutubisho. Pia napenda chakula kinachofanya siku kwa nzuri. Kuna siku utakula chakula na uhisi kama umefanya jambo la maana. Chakula kama hiki si lazima kiwe cha gharama kubwa, bali ni chakula kinachofanya moyo uwe mzuri. Kwa mfano, chakula cha mlo wa jioni ambacho kinakutana na familia au marafiki. Hii hunifanya nijisikie furaha zaidi kuliko kula chakula chenyewe. Kila mtu analadha yake na mimi sipendi vyakula vyenye mchanganyiko mwingi wa viungo au venye ladha kali sana. Napenda kitu kilicho rahisi, cha kawaida na kinachokaa vizuri mdomoni. Chakula kinachonipa raha si ile ya kuvutia macho tu, bali ile ya kuridhika ndani ya moyo.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ni moja ya mambo ninayopenda kwa sababu tamasha huwa na hisia tofauti kabisa. Ni mahali ambapo watu wana kusanyika kwa ajili ya furaha, muziki na pia kuachia msongo wa mawazo. Kila mtu huja na matarajio yake lakini mara nyingi tamasha huwa na vibe ya kipekee ambayo huleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Nilipokuwa tamasha niliona jinsi muziki unavyoweza kuunganisha watu Hata kama hujui mtu karibu yako unapata hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa watu wanacheza wakiimba na hata wakiwasiliana kwa njia ya hisia Hii inafanya tamasha kuwa mahali ambapo unajisahau na kujisikia huru Kuna wakati ambapo kila kitu huonekana rahisi na unafurahia tu sasa Pia tamasha huwa na nguvu ya kuleta kumbu kumbu sauti ya wimbo mwanga wa jukwaa na kelele za umati, huwa vinaacha alama moyoni Baada ya siku, unapotazama picha au ukisikia wimbo huo tena, kumbukumbu za tamasha huibuka mara moja. Hini moja ya sababu kwanini tamasha ni maalum kwa watu wengi, ni kama unapata hadithi ya maisha ambayo unaweza kuirudia kila mara kwa kukumbuka. Hata hivyo tamasha pia si rahisi kila mara. Kuna siku unaweza kupata foleni, kelele nyingi na msongamano wa watu. Hio inaweza kufanya mtu ahisi uchovu au hata wasiwasi. Lakini mara nyingi ikiwa tamasha inaandaliwa vizuri, unapata nafasi ya kufurahia bila kusumbuka sana. Hata hivyo ni muhimu kuwa makini na usalama na kujua mipaka yako. Hasa ukiwa umelala au unatumia muda mrefu. Kumbuka pia kuwa tamasha la muziki si lazima liwe la aina moja. Kuna tamasha la muziki wa asili, za ngoma, za bendi au hata za muziki wa kisasa. Kila aina inawatu wake na mtazamo wake. Kwa mfano, tamasha za muziki wa asili huwa na vaibu ya mila na utamaduni. Wakati tamasha za muziki wa kisasa, huwa na nguvu na msongamano wa vijana. Hii inaonyesha jinsi muziki unavyoweza kuleta utofauti na bado kuunganisha watu. Kupande wangu, nilifurahia tamasha kwa sababu ilikuwa ni nafasi ya kupumzika na kufurahia. Niliona jinsi watu wanavyoweza kuwa na furaha bila kujali matatizo ya kila siku. Muziki huleta mabadiliko ya hisia na tamasha ni mahali ambapo mabadiliko hayo yanaonekana wazi. Hivyo kuenda tamasha la muziki ni uzoefu mzuri ambao unabaki moyoni kwa muda mrefu.